Ndiyo, nimewahi kufikiri kuanzisha biashara yangu na kuanzia mwaka elfu mbili na kumi na saba, nimekua nikifanya biashara ya kuuza dagaa nawatoa mwaloni sehemu pembezoni mwa ziwa Victoria nawaanika kisha naenda kuwauza. Lakini pia, kwa muda mrefu, nimekua na wateja wengi kutoka mikoa mbali mbali. Kwa mfano, kigoma, darislam na bukoba. Hivo basi. Wanapo nitumia pesa zao, ninafunga mzigo vizuri kwenye magunia, au kwa maana nyingine viroba, kisha ninawatumia, waweze kuuza.

Kununua vitu mtandaoni ni rahisi sana. Ni hatari pia. Unaona kitu kimoja, kisha unaona vingine. Unakwenda ukiagiza vitu sivihitaji. Gharama inakua kubwa mwishoni. Ninahitaji kuwa makini zaidi. Nitatengeneza orodha ya mahitaji kabla ya kufungua tovuti. Nitatununua vile vitu vilivyo kwenye orodha. Sitaangalia vitu vingine. Lazima pia nilinganishe bei katika maduka mbalimbali. Maranyingi, kuna shuka tofauti kubwa. Pia nisome maoni ya watu walio kwishanunua. Niseme kadha kama bidhaa ni nzuri, kununua mtandaoni ni salama kama ikiwa utakuwa na busara. Najihadhari. Nitajihadhari.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

Leo, lazima niende kutembea. Nimekaa sana nyumbani wiki hii. Mwili wangu unahitaji mzozo. Nitakwenda uwanjani karibu na nyumba. Kuna njia nzuri ya kutembea huko ina miti mingi. Nitachukua maji. Nisikauke. Labda nitakutana na jirani zangu. Tunaweza kutembea pamoja. Mazoezi ni muhimu kwa afya moyo na mwili mzima. Nilijaribu kwenda asubuhi lakini sikuamka mapema. Nadhani jioni ni wakati mzuri zaidi kwangu. Nitafanya hivi wiki nzima. Nitengeneze tabia nzuri.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

Napenda kupiga picha za mazingira. Leo nitachukua kamera yangu niende ziwani. Kuna mandhari mazuri huko. Miti mingi na ndege. Jua linapooza. Linapoza amani wakati mzuri wakupigia picha. Rangi za anga hubadilika. Ziwa lina akisi kila kitu. Nitapiga picha nyingi. Zai kila kisha nitaketi na kuchagua bora zaidi. Shughuli hii inanipa furaha kubwa. Nina sahau masumbufu ya kila siku. Ninafikiri kuanzisha ukurasa wa picha zetu mtandaoni. Nioneshe kazi yangu. Labda watu watapenda. Kila mtu anakipaji chake. Changu ni kupiga picha za maajabu ya ulimwengu.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

Ninahitaji kuenda sokoni, je nina orotha yangu, hebu niangalie, unga sukari mafuta ya kupikia, na sabuni, nimeandika yote, ninahitaji pia kununua mboga, vitu ngu na nyanya, beza vitu zimepanda sana wiki hii, lazima netumie pesa kwa akili, je nikanunuwe kwa wingi au kidogo kidogo, kwa wingi ninafuu zaidi. Lakini sasa pesa ni chache. Nadhani, nitanunua vitu muhimu tu leo. Nitarudi wiki ijayo kwa mengine. Duka liile kubwa linapunguzo leo. Nitakuenda huko.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

Nivae nini leo. Hewa ni yajoto au baridi. Hebu niangalie nje kwanza. Jua linaonekana lakini kuna upepo. Nathani nguo za kichwani na nguo nzito kidogo. Ile shati ya blue na suruali nyeusi. Viatu gani sandali au viatu vyakufunga kwa kazi na thani viatu vyakufunga ni bora. Nitachukua jaketi ni weke kwenye mkoba kama itakua baridi jioni. Mavazi mazuri ya naniwezesha kufanya kazi kwa ujasiri. Ninataka kuonekana mtu mzuri na waheshima nathani mahali hapa ni sawa.

Mimi ninapenda kipindi cha Kombolela. Ni kipindi cha mchezo wa Kombolela kinachopatikana katika kingamuzi cha Azam TV. Tamthilia hii ya Kombolela inatufundisha hali halisi ya maisha ya kitanzania, maisha ya kiswahili, maisha ya uswahili ni hasa hasa mkoa wa pwani. Namna ambavo familia, licha ya jitihada za mzazi kuwa ni mwenye kupambana kuhakikisha watoto wanakula vizuri, wanalala pazuri, lakini bado watoto wanakuwa wenye tabia tofauti na ambazo wamekuzwa na wazazi wao. Tamthilia hii, imekuwa ni tamtilia bora sana na pendwa mno. Tamthilia ambayo, mara kwa mara, nimekuwa nikiitizama na kujifunza. Na jifunza je tamthilia hii itanisaidia nini kwenye maisha. Na jifunza kwamba kwenye suala zima la maisha tunapaswa kuhakikisha kwamba wazazi wetu tunawaheshimu. Ili tupate baraka na kupata waume au wanawake walio kuwa bora. Lakini pia kwa mzazi anashauriwa kuwa ni mwenye kuomba sana kizazi kilicho chema. Kwani wewe, unaeza kuwa ni mwema, lakini watoto wako wakawa na tabia za kishetani. Lakini pia, tunaona namna ambavyo, tamthilia hii inaonesha mikosi na laana katika familia, ambayo imekuwa ikitokea muda mrefu. Na namna pekee ya kuondokana na mikosi hii, nathani ni bora kufanya maombi ya kutosha, ndo itakuwa ni njia pekee ya kuondokana na changamoto hii kwenye familia. Kwa hivyo.

Katika biashara yangu namna bora ambayo mimi ninashughulikia wateja wangu kuwakaribisha vizuri ninawakaribisha vizuri katika biashara yangu. Mimi nafinya biashara ya mgahawa, ya kuuza chakula. Kuona chitisha kwanza mandhari ya ofisi ni mazuri, ya pale katika kazi yangu ni mazuri, ni masafi. Ili mtu anapofika anavutiwa kukaa na kuweza kuendelea na kupata huduma. Jambo la pili ninawakaribisha vizuri sana kwa tabasamu. Ni nawafurahia ni nawaita ni nawakaribisha vizuri sana kwa tabasamu. Hii napelekea wanakua wanapenda kufika katika mgahawa wangu na kuta huduma. Na jitahidi sana watu wa huduma ambao wanapatikana katika mgahawa wangu. Wawe wasafi, wakisha kuwa wasafi, wawe ni ambao pia wana lugha nzuri kwa wageni. Wawe na kauli nzuri ili kuhakisha kwamba mgeni asiweze kuwa ni mwenye kuondoka. Lakini pia nina hakikisha ninawapatia zawadi pale anapokuwa wamekuja kununua na wapatia zawadi ili kama amenunua kitu ya shilingi elfu hamsini nampatia zawadi ya shilingi ya elfu mbili. Au kitu kilichoendana na shingi elfu mbili Maybe labba, henga chifu, kitambaa wajia kufutia jasho, ama wakati mwingine, na mpatia pipi kwa ajili ya watoto wake. Hii inafanya sana na wateja wapende kurudi pale kwangu mara kwa mara. Na hata napokuwa niwepata dharura, wanaondoka.

Mfumo wa simu ambao mimi ninaupenda, ni mfumo wa setting. Ni mfumo ambao ni rahisi na umejieleza vya kutosha. Ni mfumo ambao ukiutizama kiundani unaeza ukajifunza na kuutumia bila changamoto yoyote. Ni mfumo ambao unaeza ukapakua kipengele kimoja baada ya kingine. Na ukaweza kupata majibu au ukapata namna nzuri ya kutumia simu yako.

Ndiyo, mimi ninavaa saa, saa ya kike, kampuni, yaa, zara. Saa hii ya kike inavutia sana. Ni mchanganyiko wa madini ya dhahabu na almasi. Saa hii inavutia kila mtu anaitizama. Lakini pia inafanya mkono wangu unapendeza sana. Ni saa ambayo kila mtu anatamani kuichukua. Muda muwngi pia, ninajitahidi kwa kikisha kwamba, saa hiyo ninaificha, sio kila mtu lazima ayione kwa ni anaweza kuiiba. Lakini pia, ninajitahidi kwamba, saa ambao nina kuwa nimeivaa, inakua na kipengele chaki na kiboksi chake maalumu cha kuifadhia na kuificha katika kabati languo na kisha kufunga. Hii nasaidia hata wizi ukitokea sio rahisi mtu kuona.

Kwa kawaida, mimi ninalala masaa matano, masaa manne wakati wa usiku na saa moja wakati wa mchana. Wakati wa usiku nina hakikisha saa nne na kuwa nimesha panda kitandani. Hii inanisaidia naweza kuamka mapema na kufanya shughuli zangu. Lakini pia, wakati huu wa usiku unapuamuka nalala saa nne, saa tano, saa sita, saa saba, saa nane, saa tisa napokuwa macho, inanisaidia kusoma vitabu vyangu, napata muda wa kufanya ibada na mambo mengi ya msingi. Kisha najandaa kuja asubuhi kazini, kwa hiyo nitakuja kurudi kupumzika tena muda wa mchana, ili niweze kufanya kazi zangu vizuri.

Kwa muda, wa wiki, ninasafisha vifaa vyangu mara mbili. Ninasafisha vifaa vyangu siku ya jumapili na siku ya jumatano. Hili pale ninapokua nikienda kazini, vifaa hivo vyo visafi, lakini pia hata ninapokua nyumbani kwa matumizi yangu binafsi, napenda zaidi usafi nyumbani na vifaa vya nyumbani.

Njia ya usafiri kila siku natumia boda boda, hasa kuja kazini, ninatumia boda boda. Ninapanda pikipiki, inanileta mpaka kazini, kisha inanirudisha nyumbani. Pikipiki ndio usafiri rahisi kwa hapa kwetu. Kwani ni shilingi elfu moja tu, ni tofauti na ukikodi gari, gari ni shilingi elfu kumi. Kwa hiyo, ninapanda pikipiki kwa shingi elfu moja kwenda mpaka nyumbani. Naporudi pia napanda kwa shilingi elfu moja mpaka kazini. Lakini pia inanisaidia sana ukimu.

Kwa jioni ninapenda kula maini na roast ya nyama, napenda kula maini na chapati. Mara nyingi, ninajitahidi sana, kila ifikapo asubuhi, naenda kutafuta maini robo, kisha nakuja nyumbani ninaiandaa, baada ya hapo, ninakuja kuandaa chapati. Saa za kumi na moja, nina andaa chapati kwa ajili ya chakula cha jioni. Na hapa nyumbani tuko watu watatu. Hivo basi. Na andaa chapati kilo mbili ili zibaki na za asubuhi. Na namenya vyazi mviringo nachanganya na hiyo rosti ya maini napika watu wanapata kula wanafurahi.

Je, ni napenda kitanda kigumu au kitanda laini. Mimi napenda kitanda kigumu. Kitanda kigumu, kina dumu kwa mda mrefu. Kitanda kigumu, hasa kinachotumia mbao. Mbao kwa za mti wa mbanga. Kwanza hakibunguliwi. Ni kitanda ambacho, unaeza wakitumia kwa kikaishi miaka mia. Wajukuu zako, wajukuu zako wanaeza kukikuta kitanda hiki. Wewe na mume wako na watoto mnaeza kukitumia na wajukuu pia wanaeza kukikuta kitanda hiki. Lakini pia ni vyema pia kupata kitanda cha chuma kama ambavyo sasa hivi tunahusiwa kwamba ni muhimu kutunza mazingira. Sasa ni namna gani utatunza mazingira kama unakata miti na kutengeneza vitanda. Hivyo basi. Kwa sasa mimi napendelea zaidi kutumia vitanda vya chuma. Japo vina garama sana lakini napendelea kutumia vitanda vya chuma. Vitanda vya chuma havina gharama mno lakini pia ni vigumu sana. Hakuna siku utakuta kitanda kimeharibika au kimevunjika. Kikubwa ni kutafuta godoro zuri ili uweze kuweka katika kitanda hicho. Kitanda kinapendeza sana.

Mafanikio ambayo ninayathamini kazini ni mafanikio ya kupandishwa daraja au kuhamishwa idara moja kwenda idara nyingine. Ila ni kipandishwa daraja ni vizuri zaidi mfano, mimi ni afisa maendeleo wa wilaya, lakini katika kitengo cha kusimamia mashirika ya kijamii. Ni vyema kama wakinipandisha na kuwa msimamizi mkuu wa idara nzima ya maendeleo ya jamii katika ngazi ya hali mashauri. Hiyo namna ambayo ninaipenda sana kwa sababu kwa mda mrefu nimekuwa nikifanya kazi katika idara hiyo na imenipelekea kuweza kua ni mwenye kufanikiwa kweza kuwa nimwnye kufanikiwa na kufanikiwa zaidi. Hivyo basi, furaha yangu kubwa ni kuona kwamba, napandishwa daraja, kwani ukipandishwa daraja, unapandishwa na cheo, unapewa na mshahara mkubwa, na unakuwa unalipiwa gharama za usafiri, garama za kupangisha nyumba, zote unakuwa unalipiwa. Lakini pia kitu kingine cha msingi, unakuwa unapewa usafiri wa kutembelea gari na unawekewa mafuta. Kila mtu anapenda kitu hiki kizuri.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kupika chakula kizuri. Mimi kama mama wa familia, napenda kupika chakula ili familia yangu ile chakula kizuri na chenye afya bora. Napenda napokuwa nyumbani au napokuwa nimepata nafasi ya kupumzika. Basi muda mwingi nawapatia watoto wangu kwa ajili ya kuwafundishi mambo mbalimbali ya nyumbani. Lakini pia nawapatia watoto wangu kujua vitu gani ambavyo wao wanahitaji ili waweze kuvipata kwa wakati na vile ambavyo hatuna uwezo navyo waweze kuwa ni wavumilivu. Ninahakikisha kwamba, watoto wangu wanakula chakula kizuri na kwa wakati mwafaka. Mimi binafsi na mume wangu tunajitahidi, tunakula chakula kizuri, mume wangu anafurahi. Akifurahi zaidi, anatuchukua, anatupeleka katika mbuga za wanyama, kwani tunaishi mkoa wa karibu na mbuga za wanyama. Tunatizama mandhari mazuri ya huko, tunapiga picha. Mimi huwa sijisahau kabisa, ninafungasha vitabu. Ninafungasha vitabu kwa ajili ya kusaidia hawa watoto waweze kusoma na mimi mwenye kuweza kusoma. Kwa hiyo ninakuwa makini sana katika kuhakikisha nachagua vitabu ambavyo mimi nitasoma na wanangu watasoma. Lakini pia napopata muda wakati mwingine nakagua madaftari yao wamejifunza nini shuleni nampigia simu walimu wao kujua huko shuleni wamejifunza vitu gani ili kuepuka mmomonyoko wa maadili.

Mimi ninapenda sana kukimbia na kila asubuhi ninakimbia kilomita tano kila siku katika maisha yangu. Zina nisaidia mwili kuwa vizuri, kuwa mchangamfu na mwili kuwa imara. Zinanisaidia kutoka kizembe kizembe. Zina nifanya nakuwa ni mtu shupavu. Lakini pia nina nisaidia kujenga mwili kwa kuondoa machovu na marathi mbali mbali. Mwaka elfumbili na ishirininambili jimeshika tika mbio za kitaifa na kuwa mshindi wa kwanza. Kwani nilipewa tuzo ambao ilibadilisha maisha yangu. Tuzo hile linifanya nikapewa na kiasi ya shilingi milioni hamsini. Zote hizo nijitiada za kukimbia na faida zake. Zimenifanya nimekuwa ni mtu mwenye kufanikiwa sana. Tuzo hii imekuwa ni moja ya ishara ya upendo katika kazi hii na watoto wangu wanaipenda sana kazi naifanya na wawo pia wananiunga mkono. Kwa kifupi, familia zima inaniunga mkono katika sula zima la kukimbia.

Ninapokuwa na marafiki zangu. Mara ninapokuwa na marafiki zangu. Tunajitahidi sana kuenda sehemu zenye utulivu. Kila wiki tunajitahidi tunenda sehemu za mitoni au kwenye misitu ya asili ya vijiji. Tunakaa huku tunazungumza zaidi kuhusiana na namna bora ya kutunza mazingira. Lakini pia tutanufaika vipi na faida ya kutunza mazingira. Ukiangalia mfano, katika mazingia tunayo ishi, kuna mbuga ya wanyama, ambayo imetawalwa na utulivu. Tukienda kule, tumegundua kuna uwezekano mkubwa wa kufuga nyuki, nakumbuka kufuga nyuki kunatuletea mazao ya nyuki ambayo ni bora sana duniani, yenye gharama, yenye fedha nyingi. Kwetu sisi tunakua tukijadili namna ya kuongeza kipato. Hii kwetu ni fursa kubwa sana katika ngazi ya halmashauri ambayo tunaishi na marafiki zangu. Na kutokana na hilo, manufaa gani ambayo tumeyapata. Nimefanikiwa na marafiki zangu kuanzisha ufugaji nyuki wa mizinga. Hii metupelekea sana kuweza kufanikiwa. Tumefanikiwa mno.

Ninapotaka kustarehe, ninahakikisha, ninakuwa na nina kiwango kizuri cha fedha. Salio la fedha linakuwa nzuri katika akaunti yangu ya benki. Mfano, ninataka kustarehe kuenda katika kuogelea, au kuenda kupata chakula kizuri katika hoteli nzuri, au ninataka kusafiri, kuenda kuona mazingina mbali mbali uko duniani. Ninahakikisha katika akaunti yangu ya benki, nimefanikiwa vizuri mno. Nimeweka pesa zisizopungua shilingi milioni kumi za kitanzania. Nikiwa na salio hii, inanisaidia mimi kuweza kusafiri, kula, kunywa na kuvaa vizuri bila kipingamizi chochote kile.

Mimi, ninapenda chakula chenye mafuta, mafuta ambayo yamechakatwa kiasili, ambayo bado hayajapita kiwandani. Mfano, mafuta ya alizeti, ni mafuta ambayo ni mazuri sana. Yanakuwa hajapita kiwandani, tunayakamua, tunatumia. Inakuwa pia, ni bora katika afya yangu. Mara kadhaa, ninapo jaribu kuchanganya mafuta ambayo sio korie, na ambayo sio ya alizeti. Na kujaribu kutumia mafuta ya korie afya yangu huzorota. Mshinikizo wa damu unapanda hivo kupelekea kukaa na wasiwasi muda wote na mwili kukosa nguvu. Ninajikuta kwamba nahitaji zaidi kupata chakula ambacho kimepikwa na mafuta ya alizeti. Japo kuwa mafuta ya alizeti ni gharama sana, lakini ninajitahidi kadri niwezavyo kununua dumu la mafuta kila mwezi. Hili niweze kuimarisha afya yangu na pale ninapokuwa nimekosa kabisa mafuta au pesa ya kununua mafuta haya. Basi ninakula chakula chukuchuku siku zote.

Ndiyo, nimewai kufuga wanyama, nyama aina ya ngombe. Nimeanza kufuga mwaka elfu mbili na kumi. Ngombe yule, alikuwa mbado mdogo, ndama. Lakini, Mungu alisaidia ngombe yule jike, akaendelea kukua. Baada ya kuwa napereka marishoni, akaweza kupata uja uzito. Akazaa watoto mapacha, ndama mapacha. Ndama wale mapacha wote, walikuwa wakike. Hivyo kwangu ilikuwa ni furaha kubwa sana. Ndama wale pia, wakazaa toto, walivokua wakubwa wakazaa watoto, dume na jike. Kwa hivo basi, mbaka sasa, katika muda wa miaka kumi na tano, nina ngombe saba. Lakini pia, kizuri zaidi ni kwamba, kila mwaka, kila mwezi, nina kamua maziwa na kuuza. Hii inapelekea kipato changu kuongezeka. Kwa hiyo, inanipelekea mimi, kuishi bila wasiwasi, kwani, nakuwa napata mahitaji yangu kwa wakati. Kwa kweli kufuga, mnyama ni kitu kizuri sana, ni kitu kizuri mno.

Ndiyo, ni mewahi nunua tiketi za kuhudhuria mechi ya mpira, mpira wa miguu, ambayo ni ya timu ya yanga na simba. Ilikuwa mwaka elfu mbili na ishirini na tatu, ambapo yanga waliwafunga simba magoli manne kwa moja. Unajua, yanga na simba ni timu ambazo zinafanya ushindani mkubwa sana hapa nchini kwetu. Na watu wengi tunafurahia yanga kwa sababu yanga wachezaji wa yanga wanafunga magoli mazuri na wanafanya yanga mtu ukibeti unapata pesa kwa sababu unawakika lazima timu yako itashinda.

Mimi binafsi ninahakikisha na wafanya kazi wengine, tunakua tunaratiba ya kukutana mara kwa mara katika maeneo ambayo tunaishi. Mfano, katika ofisi yetu, tasisi yetu, tunafanya kazi na watu wanaotoka katika eneo moja. Tumepanga katika eneo moja, hatutoki nje ya mji. Huwa tunajitahidi, kila ijumaa jioni tunakutana kwa ajili ya mazungumzo, changamoto zinazo tukumba, maisha na kila kitu. Hiyo inapelekea sana kudumisha mahusiano kwa sababu hatuishi tu kuwa kazini. Hata huku mtani tunasaidizana. Mtu anapouguza mfano mtoto, mama au mwenza wake wandoa, tunaenda kumtizama na kumpa vitu baadhi, kuna tunamchangia vitu ambavo vita msaidia yeye, kupunguza kasi ya maisha.

Namna ambavyo bosi wetu au kiongozi wetu aneye tusimamia, amekuwa ni mwema kwa kila mtu. Inapelekea mimi kupata motisha ya kuendelea kufanya kazi katika ofisi hii. Pale ambapo umekushidwa jembo kutekeleza jambo fulani. Unaitwa kwa upole unaelekezwa ili uweze kufanya kwa vizuri. Pale ambapo umekosea kiongozi wetu siyo mkali. Anakuelezea kwamba umekosea unatakia kujirekebisha. Hii na nifanya niendele kufanya kazi kwa kujiamini na kuamini nipo sehemu salama.

Mziki ambao mimi ninausikiliza mara kwa mara ni mziki wazuchu. Muziki ambao unasema nisamehe. Ninaweza kukuimbia kidogo. Nisamehe. Nisamehe nikikaa nawaza. Nimuingilie kwa staili gani. Nimlilie niseme na mimpa. Kasahau tisheti nyumbani. Nashindwa kujizuia. Vumilivu unanishinda kwa nini kumpigia simu zake ananijibu, hivi wewe nani usikujui, na namba yangu kakupa nani unipigie, mimi naupenda sana. Kwa nini na upenda? Ni wimbo ambao unaonyesha. Ni mziki ambao unaonyesha namna ambavyo. Unaweza ukawa na mtu anayekupenda sana alafu ukawa huthamini upendo wake. Kibinti alikuwa akipendwa sana lakini akawa sio mwaminifu. Akajikuta anapenda kwenda kuchanganya wanaume leo na mwanaume huyu, kesho na mwanaume mwingine. Hivo alipokuja kufumaniwa, akajikuta amepoteza bahati ya mtu ambaye alikuwa anampenda sana. Hii ya nifanya nizingatia sana nisiwe ni mtu ambaye ninapenda kufanya matukio kwa mwenza wangu. Lakini pia wimbo mwingine ni muziki mwingine ambao umeimbwa na Rehema chalamila kwa jina lingine maarufu anaitwa mwimbo huu unaitua milele. Natakakuwa na wewe milele, nataka kuwa na watoto baby, natakatuishi wote pamoja, natakakuwa na wewe milele. Nataka tuishi wote pamoja nataka tuishi wote pamoja. Siku nilio kuona, macho yangu yalishtuka. Nilijua roho yangu, hivi kwako imetupa. Na sasa tuko pamoja, we wangu ni we wako. Kwa shida naraha zote, moyo wangu uko kwako. Na raha zako karaha zako siwezi, hivi kwako kuzikosa na raha zako siwezi hivi kwako kuzikosa nataka niwe na wewe milele, nataka kuwa na watoto baby, nataka kuishi wote pamoja. Taka niwe na wewe milele. Taka niwe na watoto baby. Taka tuishi wote pamoja. Kila kukiicha natabasamu nina furaha kuwa na wewe. Waniparaha ila karaha mimi na wewe furaha tele. Huu wimbo na upenda sana. Ni wimbo ambao na nifanya. Ni mkumbuke mpenzi wangu ambavyo tunaishi vizuri na mtumia naye anausikiliza unaongeza mahaba baina yetu hata kama mtu anakuwa amekasirika ukimtumia wimbo huu anajua kabisa kwamba mwenza wangu bado ananihitaji.

Ndiyo, mimi napenda kufanya kazi nyumbani. Hasa kazi si za mtandaoni. Zinatoa nafasi ya mtu kufanya kazi. Hata ukiwa nyumbani, unalipwa vizuri. Ni kitu ambacho kwa kweli kinavutia sana. Najua kazi za mitaani hizi zinachosha. Zinapelekea hata watoto wanakosa malezi mazuri. Mimi kama mama. Napenda kufanya kazi nikiwa nyumbani. Ili watoto wangu wapate malezi mazuri. Niweze kuwa ni mwenye kuwasaidia na hasa kusoma maadili unajua familia nyingi maadili yameporomoka kwa hiyo ukiwa busy watoto pia wanaharibikiwa.

Kuweka afya vizuri au kufanya afya yangu iwe nzuri na salama kwa ajili ya kusaidia umri mrefu. Ninajitahidi sana kula chakula cha asili na kujiepusha kula vyakula ambavyo ni vya viwandani. Mfano, kama ni mboga mboga najitahidi kutumia mboga mboga ambazo, hazitumii kemikali, hazitumii madawa ya kemikali. Natumia mboga mboga ambazo zinalimwa kiasili. Nyanya, vitunguu nazingatia sana. Lakini pia kila niamkapo asubuhi nahakikisha ninafanya mazoezi kisha nalamba asali ya kutosha kijiko vitatu baada ya hapo, ninakoroga chai yenye tangawizi ya kutosha. Hivi vyote ni kwa ajili ya kuimarisha mwili na afya. Ninapenda sana kula chakula ambacho kimeungwa na mafuta ya alizeti, chakula cha asili, mfano, mahindi, mahole, tukichanganya na mbaazi.

Kwanza, najitahidi kabisa, nisiwe na mambo mingi, ninapanga ratiba kamili. Kwamba, leo nitaanza na hiki, nitamaliza na hiki. Hii inanisaidia, nisifanya vitu vingi kwa wakati mmoja. Kwani, ukifanya vitu vingi kwa wakati mmoja, unapoteza ubora wa kazi. Nikisema naamka naanza kutuma kazi kwa bosi wangu, au kwa watu ambao walituma barua pepe nachambua, zile zilizotangulia na zichambua nazijibu na zile zinazohitaji majibu ya kiongozi wangu moja kwa moja nampelekea. Nikisema naanza na kuandika, naanza na kuandika, nikisema naanza na kuenda sehemu ya matukio mbali mbali kuchukua taarifa, naanza na hilo. Mpaka nihakikishe nimemaliza.

Kwa sasa, malengo yangu ni kuakikisha naenda kusoma ili kuongeza ufanisi katika kazi yangu. Nikienda kusoma na imani nitafanikiwa, ntakaporudi kurudi kazini, nita kuwa na muendelezo na ujuzi ulio kuwa mkubwa sana. Hivyo, kazi yangu itakuwa nzuri na kiongozi wangu atanipenda sana. Lakini lengo lapili ni kuakisha nahama kampuni baada miaka mitatu. Nahama kampuni ili kuendelea kukutana na watu wapya na kupata ujuzi tofauti au kupeleka ujuzi katika kampuni ambao itakuwa ikinihitaji kutokana na utendaji kazi wangu au uchapa kazi wangu. Lakini jambo la tatu ni kuwakikisha watu ambao tunafanya nao kazi ninaachana nao kwa salama kwani maisha ni mzunguko. Huwezi jua mtakutana na mtu wapi baada yako wewe kuondoka katika kampuni hiyo.